Hili ambavyo ninavyotumia simu yangu. Muda ambao ninatumia simu yangu ni mimi utumia simu yangu kwa kufafanua zaidi. Kwa siku nzima naezatumia simu yangu kwa masaa ishirini na mawili kwa siku nzima. Iyo ni kumanisha kuwa mimi huwa na simu yangu mkononi. Nikitumia kila wakati. KKwa tu wakati ambapo mimi ulala, ninapokula na ninapooga. Kwa hivyo labda ninaweza kueleza ni programu gani? Ninazotumia zaidi programu kama vile tiktoki. Nina vyo piga simu. Pia nikitazama filamu na pia inakumbuka simu yangu ya kwanza. Hili kuwa Infinix simu ya Infinix ndo ilikuwa simu yangu ya kwanza. Pia simu inanisaidia sana katika maisha yangu hasa kwa mazungumzo, kazini. Pia katika biashara kama vile kulipa bado ninanunua dukani ninatumia simu kulipa kwa mfano pesa kulingana na mimi muda ambao ni mzuri wa kuzima simu ni wakati ambapo fika nyumbani. Na muda wa kuingia kitandani unapofika.

Ndiyo ninapenda kula samaki. Nafikiria kuwa samaki ni chakula kitamu sana. Samaki ikiandaliwa. Kwa ugali nakukaangwa. Nyanya na vitunguu. Na pia viazi kuna kulingana na mimi.